Napenda kula wali kwa sababu una ladha laini na unaendana na vyakula vingi. Wali hunipa nafasi ya kufurahia mchuzi mzito wa nyama, samaki au mboga bila kuficha ladha yake. Kila punje ya wale inapopikuwa vizuri hunifanya nihisi utulivu na kuridhika. Pia wali ni chakula kinachopendwa katika sherehe na mikusanyiko ya kifamilia. Hivyo hunikumbusha furaha ya kushiriki chakula mezani na watu unaowajali. Hata hivyo, ugali una nafasi ya pekee sana moyoni mwangu kwa sababu ni chakula cha asili na cha jadi. Ugali hunipa nguvu na kunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu ninapokula ugali na mboga za kienyeji au maziwa, maziwa lala, nahisi nimeunganishwa na utamaduni wangu. Ni chakula kinachokuzwa na wengi vijijini na hunikumbusha juhudi za wakulima na maisha halisi ya jamii yetu. Kwa ujumla, siwezi kusema napenda chakula kimoja pekee kati ya wali na ugali kila kimoja kina wakati wake na maana yake. Wali hunifaa zaidi wakati nataka ladha nyepesi na mchanganyiko wa vyakula tofauti ugali hunifaa ninapotaka nguvu na hisia ya nyumbani. Hivyo, upendo wangu wa vyakula hivi viwili unaonyesha utofauti wa ladha, tamaduni na mahitaji ya mwili wangu kila siku.

Ninaweka malengo ya kila mwezi, kazini kwa kuanza kujitadhimini na kuangalia kazi nilizofanya mwezi uliyopita. Hii hunisaidia kuelewa mafanikio niliyoyapata na maeneo yanayo hitaji kuboreshwa. Kisha utazama majukumu yangu makuu na kuyaweka katika kipao mbele kulingana na umuhimu wake. Malengo yangu huwa wazi, yanaopimika na yanao tekelezeka ili nijue hasa ninacho takiwa kufanikisha ndani ya muda ulio pangwa baada ya kubaini malengo, kutengeneza mpango wa utekelezaji unaogawanya kazi katika hatua ndogondogo. Hii hunifaya nisiwe na msongo, wa mawazo na hunisadia kufuatilia maendeleo yangu kwa urahisi. Pia huweka muda maalum wa kila wiki wa kukagua maendeleo na kurekebisha pale inapo bidi. Kuwashirikisha wenzangu au msimamizi wangu hunipa virejesho muhimu na kunipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Mwisho kuhakikisha malengo yangu ya kila mwezi yanaendana na malengo ya jumla ya taasisi ninayo fanyi kazi hii hunipa hisia ya kuwa sehemu gatimu na kunifanya nijitume zaidi. Inapo fanikisha malengo niliyoyaweka hujipongeza na kujifunza kutokana na changamoto nilizo kutana nazo kwa kufanya hivyo, huendelea kukua kitaaluma na kuboresha utendaji wangu kazini kila mwezi.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti katika maisha yangu ya kila siku kwa sababu inanirahisishia mambo mengi. Teknolojia hii hunisaidia kutoa amri kwa vifaa bila kutumia mikono. Kama vile kutafuta taarifa, kupiga simu au kuweka vikumbusho, ninapoendesha shughuli nyingi sauti hunipa njia ya haraka ya kuwasiliana na teknolojia. Pia hutumia teknolojia hii kusikiliza habari, muziki na maelekezo kwa urahisi zaidi. Katika kazi, teknolojia ya sauti imenisidia kuongeza ufanisi na kuokoa muda. Hutumia programu za kubadilisha sauti kwa maandishi wakati wa mikutano au mahojiano. Jambo linalorahisisha kuhifadhi kumbukumbu. Pia hutumia sauti kuendesha mifumo ya kompyuta au simu. Hasa ninapokuwa nimejishughulisha na kazi nyingine. Teknolojia hii hunifaya nijikite zaidi kwenye majukumu muhimu bila kuvurugwa na uandishi wa muda mrefu. Hata hivyo, ninatambua kuwa matumizi ya teknolojia ya sauti yanahitaji, umakini na wajibikaji. Si kila mahali yanafaa kutumiwa, hasa panapo hitaji faragha. Pia, wakati mwingine, sauti hutafsiriwa vibaya na kusababisha makosa. Pamoja na changamoto hizo, naamini teknolojia ya sauti ni nyenzo muhimu katika dunia ya kisasa. Ikiwa itatumika kwa busara, inaweza kuboresha mawasiliano na kurahisisha maisha ya kila siku.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni sherehe ya krismasi kwasababu huleta watu wa familia na marafiki pamoja kwa furaha na amani. Ni wakati wa kushirikiana, vyakula, vicheko na mazungumzo yenye upendo Krismasi hunipa nafasi ya kupumzika kutoka shughuli za kila siku na kutafakari mwaka uliopita. Pia napenda mapambo, nyimbo za sherehe na hali ya matumaini inayotawala kipindi hiki cha sikukuu. Sababu nyingine inayonifanya nipende sherehe hii ni maana yake ya kiroho na ya kijamii Krismasi hunikumbusha umuhimu wa kushirikiana, kusaidiana na kuonyeshana upendo kwa wengine. Wakati huu watu wengi huwa tayari kusaidia wahitaji na kusamehe walio wakosea. Kushiriki ibada, kutoa zawadi ndogo ndogo na kutembelea ndugu hunifanya nijisikie karibu zaidi na jamii yangu. Kwa ujumla, sherehe ya krismasi hunipa furaha ya kipekee na kumbukumbu zisizo sahaulika. Huimarisha mahusiano yangu na wale ninaowapenda na hunipa motisha ya kuanza mwaka mpya nikiwa na matumaini mapya. Ingawa kuna sherehe nyingi nzuri, krismasi huendelea kuwa ya pekee kwangu kwa sababu ya maadili yake, mshikamano wake na furaha inayowaleta watu pamoja.

Ndiyo, napenda asali sana kwa sababu inaladha tamu ya asili na inayovutia na kuburudisha. Tofauti ya sukari, tofauti na sukari ya kawaida asali hunipa utamu wenye harufu na ladha ya kipekee. Napoitumia kwenye chai au uji huisi joto na faraja moyoni. Asali pia hunikumbusha mazingira ya asili, nyuki wakifanya kazi kwa bidii. Na uhusiano wa binadamu na maumbile unautu fundisha kudhamini rasilimali tulizonazo. Zaidi ya ladha yake, napenda asali kwa sababu inafaida nyingi kiafya. Unajulikana kusaidia kuongeza kinga ya mwili ya kupunguza matatizo ya koo na kikohozi. Wakati ninapohisi dalili ya mafua, kutumia asali hunipa nafuu ya haraka. Pia hutumika kama tiba ya jadi katika jamii nyingi. Jambo linalo onyesha hekima ya mababu wetu katika kutumia mimea na bidha za asili kwa afya bora. Asali pia ni chakula kinachoweza kutumika kwanjia mbalimbali jikoni. Kinaweza kutumika kama kiungo chakupikia, kupaka kwenye mkate au kuchanganywa na matunda. Napenda ubunifu unaokuja na matumizi ya asali kwani huongeza ladha bila kuharibu thamani ya chakula. Uwezo wake wa kuendana na vyakula vingi hunifaya nione kama zawadi ya thamani kutoka kwa maumbile. Kwa ujumla, asali ni zaidi ya chakula kwangu ni ishara ya afya, urahisi na uhalisia hunifundisha umuhimu wa kuchagua vitu vya asili katika maisha ya kila siku. Kupenda asali kuna nifanya niwe makini na kile ninacho chakula na udhamini kazi ya viumbe wadogo kama nyuki. Hivyo asali inaendelea kuwa sehemu muhimu ya lisha na maisha yangu kwa ujumla.

Chakula ni nacho penda kula jioni ni wali na mboga pamoja na protini nyepesi kama maragwe au samaki. Jioni upendelea chakula kisichokuwa kizito sana ili mwili upate muda wa kupumzika vizuri. Wali unipa nishati ya kutosha huku mboga zikiongeza virutubisho muhimu. Mchanganyiko huu unifanya nijisikie nimeshiba bila kujisikia mzito na hunisidia kulala kwa utulivu bila baada ya siku ndefu ya kazi. Wakati muingine hupenda kula ugali wa dona pamoja na mboga za kienyeji kama sikuma wiki au kunde. Chakula hiki unikumbusha nyumbani na mila za jamii yetu. Ugali hunipa hisia ya ukamilifu na kunifanya nijisikie nimeritika. Mboga za kienyeji huongeza latha ya na afia hasa zinaapo pikwa kwa njia asili. Chakula hiki chajioni hunifanya nijisikia karibu na utamadumi wangu. Kwa ujumla, ninapendelea chakula cha jioni, kilicho rahisi, chenye afia na kinacho ruhusu muili kupumzika. Si lazima kiwe cha garama kubwa, bali kiwe na virutubisho vinavyo hitajika. Jioni ni wakati kwa kutulia na kujianda kwa siku inafuata. Hivyo, chakula ninacho kula hunipa faraja na amani. Kupitia uchaguzi huu, kujitunza kiafia na kudumisha mtindo mzuri wa maisha.

Mimi hupendelea kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu unipa mwanzo mzuri wa siku. Napo amka mapema na kufanya mazoezi, mwili wangu huamka kikamilifu na akili huwa makini zaidi. Mazoezi ya siku unisaidia kuongeza nguvu, kupunguza usingizi na kunipa hamasa ya kukabiliana majukumu ya siku. Pia hunifanya nijisikie mwenye nidhamu na huweka msingi mzuri wa mtindo bora wa maisha. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo kufanya mazoezi jioni hunifaa zaidi kulingana na ratiba ya siku. Baada ya kazi au masomo, mazoezi ya jioni hunisaidia kuachilia msongo wa mawazo na uchovu ulio kusanyika. Kufanya mazoezi wakati huu hunifanya nipumzike kiakili na kihisia. Pia jioni huwa na muda wakutosha wa kufanya mazoezi bila haraka jambo linalo ongeza ufanisi. Kwa ujumla, hiwe ni asubuhi au jioni, muhimu zaidi ni kufanya mazoezi mara kwa mara. Kila muda unafaida zake kulingana na mahitaji na mpangilio wa maisha ya mtu. Hivyo jitahidi kuchagua muda unao niruhusu kuwa dhabiti na kufurahia mazoezi. Kufanya hivyo unisaidia kudumisha afya njema, kuongeza nguvu za mwili na kuishi maisha yenye usawa na furaha.

Ndiyo, napenda kuogelea kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na uhuru wa kipekee. Napo kuwa majini, huisi mwili wangu ukiwa mwepisi na mawazo ya kipungua pole pole. Kuogelea hunisidia kupumzika baada ya siku ndefu yenye shughuli nyingi. Pia ni njia nzuri ya kujiburudisha na kufurahia mazingira. Hasa ninapokuwa bwawani au ufukweni. Maji hunipa, faraja na kunifanya nijisikie mwenye amani na furaha. Mbali na burudani kuogelea nizoezi lenye faida nyingi kiafya. Unisidia kuimarisha misuli ya mwili mzima bila kuumiza viungo. Pia huboresha mzunguko wa damu na kuongeza uwezo wa kupumua. Ninapo fanya mazoezi ya kuogelea mara kwa mara huisi mwili wangu ukiwa na nguvu na afya njema. Nizoezi linalofa watu warika zote. Jambo linalo nifanya liwe lakipekee na lakuvutia. Kwa jumla, kuogelea ni shughuli nayo ipenda kwa sababu inaunganisha burudani afya na utulivu libu wa akili. Unipa nafasi ya kujetenga kidogo na msongo wa mawazo wa ya kila siku pia unifundisha nidhamu uvumilivu na kujiamini ingawa si kila wakati napata nafasi ya kuogelea. Napopapata fursa hiyo huidhamini sana. Kwangu kuogelea ni zaidi ya mchezo. Ni sehemu ya maisha yenye usawa.

Mfereji wa televisheni nao huota mara kwa mara ni wa habari. Kwa sababu hunipa taarifa na za haraka na sahihi kuhusu matukio ya kitaifa na kimataifa. Kila siku hupitia vipindi vya habari ya asubuhi mchana na jioni ili kujua maendeleo ya kisiasa, uchumi na jamii. Kutazama habari kunanifanya niwe raia makini na kueza kutoa maamuzi sahihi katika maisha yangu ya kila siku. Pia, mfereji huu hunipa maoni tofauti kupitia mijadala na mahojiano ya waandishi waliobobea. Mbali na habari, pia hupenda kufuatilia vipindi vya burudani, vinavyotoa elimu kwa njia ya kufurahisha. Mfereji huu huonyesha vipindi vya utamaduni, sayansi na michezo vinavyopanua mtazamo wangu. Hii hunisidia kuelewa dunia kwa undani, zaidi na kunifanya nijiskie sehemu ya jamii. Kutazama vipindi hivi pia ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia muda wa bure bila kusahau kuendeleza maarifa mapya. Zaidi ya hayo, kupenda vipindi vya mazungumzo na mijadala inayohusisha maswala muhimu ya kijamii. Hapo, napata fursa ya kusikiliza, mitazamo mbalimbali na kujifunza jinsi watu wanavyo shughulikia changamoto zao. Mijadala hii hunikumbusha umuhimu wa kushirikiana na kuheshimiana katika jamii kwa ujumla kufwatilia mfereji huu wa televisheni. Wanifaa niwe na ufahamu wa kina. Burudani na mtazamo mpana kuhusu matukio yanayo tuadhiri wote.

Kuishi siku moja bila teknolojia ni changamoto, lakini pia ni fulsa ya kutafakari na kupumzika. Kwa kawaida, maisha yetu yamejikita sana kwenye simu, kompyuta na televisheni. Hivyo kuondoa vifaa hivyo kuna lazimisha kubadilisha mtindo wa maisha. Siku kama hiyo hunipa nafasi ya kuzingatia shuguli za asili, kama kutembea, kusoma vitabu, au kuzungumza na familia. Ni wakati mzuri wakujifunza kudhamini maisha yasioegemea teknolojia. Pamoja na changamoto kuishi bila teknolojia kuna nifaya nihisi uhuru filani hakuna arifa za simu, barua pepe au mitandao ya kijamii zinazoingilia muda wangu hii hunipa nafasi ya kuziongatia fikra zangu kupanga malengo binafsi na kuhishi kwa utulivu. Pia ni fursa ya kushikiriana uso kwa uso na wengine. Jambo ambalo mara nyingi usaulika kutokana na mwendo wa haraka wa maisha ya kisasa. Kwa ujumla ingawa si raisi siku bila teknolojia hufundisha nidhamu na uvumilivu. Unifanya nidhamini rasilimali za asili muda na mahusiano ya karibu. Siku hiyo inakuwa kipekea kwani hujifunza jinsia kushigulika na kazi na burudani bila msaada wa vifaa vya kidigitali. Kuhishi bila teknolojia hata kwa muda mfupi kuna nifanya nipata mtazamo mpya na kuendeleza ustarabu wa kisasa kubusara.